Nguvu zangu kazini ni kama vile kipaji cha kusaidia wengine kwa njia ya mawaidha. Nguvu nyingine ni njia ya kufanya hisabati na nyingine ni njia ya kutatua shida wakati ambapo kuna uhasama baina ya watu na nyingine ni kuleta amani na utulivu wakati ambapo kuna vita.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa atie bidii katika kile ambacho anachofanya, apende wenzake, akuwe na amani, vile vile apende familia yake, na awe mtu wa kufanya mazoezi ili afya yake iwe bora zaidi na aweze kuishi miaka mingi.

Napenda kusoma vitabu vya kidini kama vile biblia, kama vile nyimbo za injili. Vitabu hivi vinanipa motisha, vitabu hivi vinanifunza mafunzo mengi ya jinsi ya kuishi, humu duniani, huku tukingojie, kurudi kwake yesu kwa mara ya pili.

Napenda kula ugali, manake ugali ni chakula ambacho ni raisi kupatikana na bei yake ni bei ya chini na chakula cha ugali ni ambacho kinakaa sana kwa tumbo kwa hivyo mtu anaweza kushiba kwa masaa mengi.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege kutoka Nairobi kuelekea Mombasa siku ya likizo. Nilisafiri kwa ndege ambayo ilikuwa na kasi mno na nilijihisi vizuri sana nilipo safiri na nilikuwa na mawazo mengi lakini hatimaye nikafurai na nikapiga picha na nikarekodi video.

Ndiyo ninapenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu kuna saidia kwa mambo ya mazoezi. Damu inapata kukimbia mwilini kote mishipa inapata kufunguka. Vilevile uchovu unasababisha mtu kueza kutoa jasho na kutembea kwa miguu kunasaidia vilevile kuhimarisha afya ya binadamu.

Napenda kufanya kazi pamoja na wengine, manake unapofanya kazi pamoja na wengine, kazi inakuwa rahisi na kazi inaweza kuisha kwa mda mchache na kama vile wanavyo sema waswahili, umoja ni nguvu, udhaifu ni utengamano. Kwa hivo napenda kufanya kazi pamoja na wengine.

Napenda kuenda madukani jioni baada ya kazi Napenda kuangalia ni nini ambacho sina kwa nyumba, ninanunua, haswa vyakula, sana sana mkate, maziwa, ama sabuni ya kuogea hayo ndio vitu ambavyo huwa naenda kutafuta madukani kila siku.

Namkumbuka mwalimu wa lugha ya kiingereza. Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mzuri mwenye nidhamu, mwenye ucheshi. Na alikuwa anatupa moyo sana na anatueleza kuwa tungangane kwa masomo yetu. Na mara kwa mara alikuwa akitusaidia kwa mambo kadha wa kadha kama vile lugha ya kiingereza na pia msaada wa mawaidha.

Naam wakati wa jumamosi huwa ninaenda kanisani, alafu wakati wajioni nina kunywa chai, alafu huwa ninafanya mambo kama mazoezi, kuimba, vile vile kuandika vitabu. Na huwa ninajumuika pamoja na familia yangu na kupumzika huwa inasaidia sana wakati huu wa wikendi haswa jumapili.

Na hakikisha kuwa nimeanza kazi kwa mapema kabisa, vilevili nahakikisha kuwa sina kitu chochote, kinacho weza kuwa kama kizungumkuti kwa mfano marafiki ama kwa mfano mtandao nahakikisha kuwa ni mezima simu na hakikisha kuwa ni mekunywa chai ili niweze kupata motisha ya kupambana na kazi na hakikisha kuwa hakuna chochote kinacho weza kunipotosha wakati huu wa kazi.

Naam chumba changu cha kulala ni kikubwa na rangi zakuta ni rangi ya nyeupe. Kitanda changu vile vile ni kitanda ambacho kinaridhisha na ninapo lala ninajihisi kweli nimepumzika vya kutosha. Nikiwa dirishani ninaeza nikaona miti, naweza nikaona maua na nina chokipenda zaidi chumbani ni viti vyangu na vile vile malazi ya kitanda.

La hasha, sipendi kuogelea kwa maanake, sijui kuogelea. Kuna wakati ya ambapo nilijaribu kuogelea na nikanywa maji, kwa hivyo nikawa na uoga sana kwa mambo ya kuogelea. Mimi si mtu wa kuogelea, mini mtu ambaye tu anacheza na maji, lakini siwezi kuogelea, maanake sijui kuogelea.

Kuna wakati mwingine ninaopenda chakula cha haraka, inategemea ni wakati upi, kuna wakati ambao niko kwenye jijikuu la Nairobi na ninapenda chakula cha haraka kama vile viazi karanga, kama vile njugu karanga, kama vile mandazi, kama vile nyama ya kuku.

Mji ambao nilizaliwa ni mji wa Kericho, mji ambao uko kwenye bonde la ufa, na nilipokuwa mdogo nilishiriki katika mambo ya uchunaji wa chai, na nilipokuwa mdogo pia nilishiriki katika kutembeya kwenye misitu, na katika mji huyo wa kericho ni mji ambao uko na chai kwa wingi na wakati wa Christmas ndipo ambapo huwa ninarudi katika mji huo.

Naam ninapenda chai manake chai ni mmea ambao tunao upanda huko nyumbani kwetu chai vile vile ni chai ambaye hiko na ladha nzuri chai inasaidia kuondoa uchovu wakati ambapo mtu amechoka chai vile vile ni rahisi kupikwa na chai iko na harufu nzuri.

Nam naipenda kucheza mchezo wa kandanda, mchezo huu ni mchezo unao jumuhisha watu kutoka timu mbili na mchezo huu ni mchezo ambao unachezwa kwa dakika tisini na mchezo huu ni mchezo unaovutia sana mashabiki na unapendeza kweli kweli.

Wakati ninaitaji msaada kazini, cha kwanza huwa ninaitisha msaada kutoka kwa wenzangu cha pili huwa ninaangalia mtandaoni kutafuta majibu ya ile changamoto ambaye nikonaye nyingine pia ninauliza wakubwa wangu ili waeze kunisaidia katika kazini.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni kama vile upotevu wa umeme. Wakati mwingine ni ukosefu wa maji, wakati mwingine ni ukosefu wa hela, zinazo tumika kwa matumizi pale kazini. Wakati mwingine ni kule kukosana kwa wale ambao tunafanya nao kazi.

Najenga mahusiano kupitia kwa njia ya ucheshi, kwanjia ya upendo, vile vile kwanjia ya kuongea wakati ambapo kuna shida vile vile huwa nawaimiza waweke nidhamu na waweke umoja ilikazi iweze kuendelea na kustawi kwa umoja na undugu.

Tundolangu la kupendezwa ni tunda aina la chungwa. Tunda hili ni ambalo linapatikana kwa bei nafuu. Ladha yake ni tamu na tunda hili liko na uzuri mingi sana kama vile inaleta afya nzuri. Inasaidia katika uponyaji wa magonjwa tafauti tafauti.

Naam, ninapenda mikutano ya aina ya kanisani. Hapa ni pale ambapo tunaweza tukajumuika na wafuasi wa kanisa. Na tunaweza tukahubiri, tunaweza tukaimba nyimbo za injili kwa pamoja. Tunaweza tukaomba, tunaweza tuka toa sadaka vilevili. Na tunaweza pia tuka shirikiana kwa njia ya mawaidha.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya siku ya kuzaliwa. Siku hii ni ambayo mi naeza kujumuika pamoja na familia yangu na kusherekea kwa kukata keki, kwa kukunywa soda na vinywaji na vile vile kwa kusakata rhumba na kudensi na kusikiliza mziki na kuimba kwa shangwe.

Somo nililopenda shuleni ni somo la kingereza. Somo hili nililipenda kwa sababu mwalimu aliyekuwa akifunza alikuwa akifunza kwa bidii na alikuwa akitupa motisha. Na somo hili vile vile ni somo ambalo nalipenda kwa sababu ninaweza nikaongea lugha hii na watu kutoka nchi mbali mbali humu duniani.

Naam, huwa mimi nina kunywa chai na vile linavyo iandda na iandaa kwa kueka maziwa kwenye sufuria na kueka maji na kuipasha moto. Na ninaongeza vile vile sukari ndani ya hiyo chai na ninaongeza pia maji ya kutosha. Na mahali nina kunywa hii chai yangu ni nyumbani na baada ya kunywa chai ninajihisi mtu mchangamfu, mtu mwenye furaha sana.

Kumbu kumbu nzuri za shule ambazo ni nazo ni wakati tulisafiri kwenda kwenye ziwa la Victoria. Tulisafiri kupitia basi la shule na tulikuwa wanafunzi wengi. Kumbu kumbu hii inanifuraisha kwa sababu tuliweza kupiga picha, tuliweza kula samaki na tuliweza vile vile kunywa soda.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda ni kinywaji aina ya soda. Kinywaji hii ni kinywaji ambaye inachangamsha mwili haswa wakati wa uchovu na haswa wakati wa joto jingi. Kinywaji hichi kinapatikana madukani, kinapatikana kwa urahisi na kinapatikana kwa bei nafuu ambaye mwananchi wa kawaida anaweza kukinunua.

Ninapotaka kustarehe, ninatembea matembezi, kuangalia mandhari mbali mbali, karibu na mahali ambapo ninaishi. Ninanunua vile vile kinywaji ya aina ya soda, ninanunua mandazi, na ninaweza nikakula na kujivinjari nikiangalia mandhari mzuri, vile vile wanyama, na penda kuangalia vile vile.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni mwandishi kwa jina Ben Carson. Mwandishi huyu ameandika vitabu kuhusu mambo ya uponyaji, mambo ya afya. Na mwandishi huyu alipitia changamoto katika maisha yake, lakini alikuja akaibuka na akawa mtu marufu sana, mtu ambaye alitia bidi. Na ananipa sana motisha ninaposoma vitabu vyake kwa mfano kitabu chake almarufu Think Big.

Wakati wa furaha hua najifurahisha kwa kuimba nyimbo za shangwe na vigelegele, vile vile na jifurahisha kwa kupika chai na kunywa chai kwa mkate, vile vile na jifurahisha kwa kukimbia au kwa kujihusisha na mazoezi, vile vile na jifurahisha kwa kupigia familia yangu simu na kuwajulia hali.

Sifa ambaye ni mzuri kwa kiongozi mzuri ni sifa kama vile kutokunywa pombe vile vile kuwa na nithamu na kuzingatia malalamishi ya watu, kusikiliza watu kuwa na upendo na pia kuwa na bidii katika kuendesha mambo ya nchi.

Mimi ni mtu wakuwahi, mimi si mtu wakuchelewa, maanake huwa napenda kuamka asubuhi na mapema kabla jua halijachomoza, maanake hapo ndipo naanza siku yangu, unapo amka asubuhi mapema, unaanza siku yako na baraka na bidi, na siku hiyo itakua siku nzuri, siku ya mafanikio mema.

Timu ya michezo ambaye ninafuata ni timu ya kandanda ya Arsenal. Timu hii naipenda kwa sababu inawachezaji shupavu, inawachezaji ambao wanacheza kweli kweli hodari na ni timu ambayo imeweza kuweka magoli mengi na ni timu ambaye hiko na muonekano mzuri na wachezaji wake ni wachezaji wanithamu na bidii.

Naam huwa ninanunua vitu kwa kutumia simu, nanunua vitu kwa soko za mtandaoni, soko hii ikona usalama na vile vile kwa soko hii vitu vinaweza, vikaletwa mpaka nyumbani kwako na ni vitu ambavyo ni vitu vya hali ya juu na ni vitu vizuri kwa mfano vyakula, kwa mfano mavazi na kadhalika.

Kinywaji ni nachopenda kunywa asubuhi ni kinywaji aina ya chai, kinywaji hiki kinanipa motisha na kinanipa nguvu, na kinywaji hiki ni raisi sana kutengeneza, maanake kinapikwa kwa kutumia maji maziwa na majani, kisha inaongezo wa sukari, na kinywaji hiki kinasaidia sana haswa wakati wa asubuhi na baridi.

Ndiyo ninapenda kusoma maoni mtandaoni, kupitia kusoma maoni naweza nikaelewa mambo mengi, naweza nikaajifunza mengi, naweza pia nikaelewa binadamu wengine dunia nikote wanahisi vile vile vipi, na vile vile ninaweza pia nika changia maoni yangu na ninaweza nika jumuika na watu wengine katika mazungumzo.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula aina ya ugali kwa mboga ya kienyeji. Chakula hii ni rahisi kutengeneza na chakula hii inashibisha na vile vile ikona mambo mengi ambaye nasaidia katika afya ya binadamu. Chakula hii vile vile ni chakula nyepesi na ni chakula ambaye ni rahisi kutafuna mdomoni.

Naam kwa siku ninaoga marambili kwa siku, asubuhi ni napo amka kujitayarisha kuenda kazini, ninaoga na maji ya moto, alafukisha baadae jioni ni napo toka kazini, ninafanya mazoezi, na kwa sababu ya jasho ninaweza pia nikaoga, kwa hivo kwa siku ninaoga marambili na ninajihisi vyema kabisa baada ya kuoga marambili.

Katika jami yangu na shiriki kwa kupea vijana wadogo mawaidha, nashiriki vile vile kwa kuleta umoja na utangamano katika jamii, na shiriki vile vile pia kwa mambo ya kilimo biashara na mambo ya upandaji wa miti, na shiriki pia kwa kutunza mazingira na kuhakikisha kuwa watu wanakaa kwa amani.

Naam nimewahifanya kazi ya kujitolea, kazi hii nilifanya na timu ya msalaba mwekundu, kazi hii ilikuwa kazi ya kusaidia wale ambao wameweza kupatwa na shida ya mafuriko, na kazi hii tulifanya na tukaweza kusaidia na kuokoa watu wengi sana, na kazi hii ilieza ikanipa pia cheti ya msalaba mwekundu.

Naam katika jamii nasaidia katika kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa mazingira mema kama vile upandaji wa miti, ukuzaji wa wanyama, vile vile kuchunga mito na maziwa yetu, vile vile naelimisha pia vijana kuhusiana na mambo ya mihadarati na vile vile nasaidia watu kuelewa umaana ya amani.

La hasha mimi sivai miwani kwa sababu nimekua niki linda afya yangu vyema na nimebahatika kuwa na macho ambaye yanaona vyema na nimekua nikinywa maji, nimekua nikifanya mazowezi na macho yangu yamekua vizuri kwa hivo situmii Miwani.

Naam nimewahi kutembelea ziwa. Ziwa ambaye nimewahi kutembelea ni ziwa Victoria. Ziwa hii ni ziwa kubwa katika nchi ya Kenya. Na ziwa hii samaki mbali mbali wanapatikana pale. Samaki aina ya tilapia wanapatikana pale. Na vile vile ziwa hii ni ziwa ambaye inavutia sana watalii.

Naam ninapenda kupiga picha, huwa ninapiga picha karibu kila siku, picha inasaidia kuhifadhi kumbukumbu za maisha, kuhifadhi pia vile vile mambo ambayo yanatokea katika maisha, picha huwa inasaidia mtu kuweza kujiona na pia kujielewa kwa zaidi.

Mboga ninayopenda kula ni mboga ya kiasili au mboga ya kienyeji mboga hii ni aina ya managu mboga hii ikona manufaa mengi kwa afya na mboga hii inapatikana kwa uraisi na bei yake pia vile vile ni bei nafuu mboga hii ni tamu na mboga hii inaiva kwa haraka sana wakati unapopikwa.

Naam, ninapenda kusafiri na GPS, maanake GPS ni teknolojia ya kisasa na ni teknolojia ambaye imerahisisha mambo ya usafiri, ukilinganisha na ramani ambaye ni teknolojia ya kitambo. Kwa hivyo, GPS imesaidia sana kama vile vile usafiri wandege, usafiri wakutumia gari, hata vile vile usafiri wakutumia miguu.

Kupunguza matumizi ya plastiki, ninahakikisha kuwa bidhaa zote ambazo ninanunua madukani ni bidhaa ambayo ninaweza nikabeba kwa mkono au ninaweza nikaweka kwa mkoba wangu. Kwa hivyo bidhaa ninazo nunua nahakikisha kuwa ni bidhaa ambayo serikali imeidhinisha kuuzwa kwenye madukani ili tusichafue mazingira kwa kutumia plastiki.

Naam nimewahi kwenda kwenye Tamasha la muziki. Tamasha la muziki nililoenda ilikuwa na bendi ya watu ambao walikuwa wakiimba nyimbo za kilingala. Bendi hii ni bendi maarufu na mashabiki walijitokeza kweli kweli na nilisherehekea sana niliweza kufurahia na niliweza kujivinjari katika Tamasha hili la muziki.

Mchezaaji wa mchezo ninaependa ni mchezaji wa kandanda, mchezaji almaarufu Cristiano Ronaldo, huyu ni mchezaji ambaye anajua kucheza ni gwiji katika mchezo huu wa kandanda na ni mchezaji ambaye akona tajiriba na uzoefu wa miaka mingi na ni mchezaji ambaye anacheza kwa nidhamu.

Naam nimewahi kulima kwa vile mimi ni mtu wakilimo biashara. Hua ninalima mazao aina ya mboga, aina ya ma hindi, maharagwe, na vile vile matunda. Na haya yanasaidia jamii kwa kuwapa chakula na vile vile kwa kuleta mapato katika familia.

Naam ninapenda kwenda pwani kwa sababu pwani mandhari nzuri inapatika na huko vile vile chakula ambacho kinapatika na pwani ni chakula kitamu kama vile wali wa nazi kama vile matunda aina ya maembe vile vile pia watu ambao wanaishi sehemu ya pwani ni watu wakarimu na kwa hivyo ninapenda kuenda pwani.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Lugha hii hua inanipendeza sana kwa sababu huwa ninatizama kwenye mtandao na kwenye filamu. Watu wanavyoongea kifaransa huwa unavutia sana. Na ningependa pia kusafiri kuelekea nchi ya ufaransa.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni kuogelea, ningependa sana kujua jinsi ya kuogelea, ili ninapo enda kwenye likizo au ninapoenda kwenye ziwa au kwenye bahari, ninaweza nikajumuika na binadamu wenzangu na ninaweza nikaogelea na kufurahia mandhari mzuri ya maji.

Naam, ninapendelea kuandika kwa sababu ninapo andika inanisaidia kuwa na kumbukumbu akilini na ninapo andika vile vile inanisaidia kuhifadhi na kunakili mambo ambaye nimeweza kuyaelewa kuandika kunasaidia pia akili kuwa na uchangamfu na uzoefu wa mambo ya masomo.

Sera ya kampuni ninayo ona ni muhimu ni sera ya kuweza kuwasaidia wafanyikazi wanapopata ajali ama wanapo kuwa wagonjwa. Kwa hili naona linasaidia kwa sababu linaweza kuwalipia karo wafanyikazi, linaweza kuwalipia mambo ya matibabu na hii nasaidia sana kwa mambo ya uhusiano mwema kati ya wafanyikazi na kampuni.

Naam kulinda mazingira ninajihusisha katika kuweka taka mahali ambapo panafaa na takataka zingine huwa nina choma choma na nahakikisha kuwa moshi haijaenda upande ambapo watu wanaishi vile vile ninahakikisha kuwa maji ni masafi na watu hawatupi taka katika ziwa na vile vile ni nahakikisha kuwa wanyama wanaweza kulindwa vizuri.

Naam ninapenda kufanya kazi nyumbani kama vile kazi za usafi, kazi za bustani, kazi za kupanga vitabu, kupanga mavazi, kuosha pia vile vioo na kazi za kupalilia maua ili boma liweze kuwa na usafi na uzuri.

Muziki ninaousikiliza mara mingi ni mziki wa aina ya reggae. Mziki huu unaimbwa na wasanii kutoka nchi ya Jamaica. Na mziki huu unafunza watu mafunzo mengi, maadili, mema, tabia njema. Na vile vile mziki huu unaburudisha haswa wakati wa uchovu.

Mazingira ya kazi ni nayopendelea ni mazingira ambayo ikona amani, ikona upendo, ikona furaha, na ni mazingira ambayo ikona ucheshi, mazingira kama hayo kazi hunawiri sana. Nafurahia pia kuwa kwa mazingira ya utulivu, mazingira ya fedha na mazingira vile vile ya imani.

Naam ninapenda kucheza ngoma katika tamaduni zetu za hapa nchini Kenya. Ngoma hua inachezwa wakati wa furaha, wakati wakusherehekea jambo. Na usakataji wa ngoma unasaidia sana kuchangamsha watu na vile vile kuleta furaha na vile vile kuunganisha watu kupitia sana ya ngoma.

Kumbukumbu ninayokumbuka nikiwa mtoto ni pale ambapo tuliweza kusafiri kwa basi kuelekea upande wa bonde la ufa. Nilifurahia sana kwa sababu katika safari tulikuwa pamoja na wazazi wangu. Na kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni vinywaji, vyakula, pamoja na soda tulio weza kupata kwa safari. Na ninahisi nikikumbuka hii mambo, ninahisi furaha sana moyo ni mwangu.

Naam, ninapenda kukimbia haswa wakati wajioni ninapo toka kazini, kukimbia kuna nisaidia kwa afya nzuri, na pia vile vile mazoezi hii ya kukimbia inasaidia mwili wa binadamu unapata kutoa jasho, hivyo basi kuondoa uchafu katika mwili, na kukimbia kuna saidia pia mambo ya kupumua na mambo ya roho.

Wakati wa asubuhi ndipo wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi sana kwa sababu wakati huu mwili ukona nguvu na vile vile mwili ukona ucheshi na vile vile wakati wa asubuhi ni wakati ambapo unapata kuwa nimekunywa chai, nimeweza kuoga kwa maji ya moto na kwa hivyo unapata kuwa mwili unakuwa umechangamka.

Kitendo cha wema ambacho ni miwai kufanya ni kuwasaidia wale ambao ni mayatima, kuwasaidia pia wale ambao hawajiwezi katika jamii, kuwasaidia pia wale ambao wameweza kupata ajali barabarani, kuwasaidia pia wale ambao hawana uwezo wakutembea, nimeweza kuwasaidia walemavu vile vile.

Nawashugulikia wateja kwa njia ya kuwasikiliza kwa unyenyekevu, vile vile nawashugulikia kwa upendo na dhati, nawashugulikia pia kwa kuweza kutaka kuelewa, ni nini haswa wangeweza kutaka kusaidiwa, na kupitia hayo, naweza nikawashugulikia na kuwapa msahada, unaofaa, na kuwawezesha waridhike.

Nakunywa maji lita tatu kwa siku. Nakunywa vikombe kama sita hivi kwa siku. Vikombe haya sita ni litra tatu kwa siku. Kwa hivo hii naikunywa asubuhi, wakati wa alfajiri, wakati vile vile wa mchana, nakunywa maji haya.

Naam, ninapenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu kwenye simu au rununu ninaweza kufuata mahabari kutoka nchi mbali mbali na kwa urahisi sana ukilinganisha na kwa kusoma gazeti. Kusoma gazeti labda ni mara moja tu kwa wiki lakini kuangalia mtandaoni ni kila wakati maanake simu ni kitu ambacho tunatembea nacho kama binadamu kila mara.

Lengo la muda mrefu ambao ni nao kazini ni lengo la kuhakikisha kuwa wafanyi kazi wote, wameweza kufanya kazi yao kwa njia ipasavyo, na vile vile wameweza kukamilisha kila kitu ambacho walikua wamepewa kufanya, nahakikisha kuwa vile vile watu wameweka nidhamu, na watu wamechunga masaa, na watu wameweza kufika kazini kwa asubuhi na mapema.

Mabadiliko ya napopatika na kazini ni nayashambulia kwa njia ya maombi, nayashambulia kwa njia ya utafiti naangalia kwenye mtandao ni nini haswa ninaweza fanya ili ni kumbatiane na haya mabadiliko. Vile vile ninauliza wafanyikazi wenzangu nauliza marafiki na piga simu nawauliza na wananipa mawaidha ya kutosha.

La hasha singependa kurudi ujana kwa sababu ujana wangu nilikumbwa na changamoto mingi kama vile shida baina yangu na wazazi wazazi wangu walikuwa wakinitesa kwa hivyo singependa kurudi kwenye ujana wangu Ningependa tu kusahau na kulizika katika kaburi la sahau.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kushona nguo na sababu ninapenda ujuzi huu ni sababu ningependa kuona watu wakivaa mavazi ya nayo vutia na nimewai jaribu kujihusisha nayo kwa kusoma mtandaoni kwa kuangalia video ya jinsi ya kuweza kujifunza na ningependa pia kujifunza katika shule ningependa kuenda shule ya ushonaji wa nguo na wakati wakuanza hii nadhani ni wakati ambapo nitakuwa nimemaliza kufanya kazi, ndipo nitaanza kujifunza ujuzi huu.

Ninajihisi vizuri ni kisubiri kwenye mistari kwa sababu kila mmoja atafikiwa na wakati wake na ni vizuri kuwa na nidhamu na kuhishimu wengine kwenye mistari. Mistari sana sana huwa inapangwa wakati ambapo mtu anangoja kuhudumiwa. Kwevo ni vizuri kungoja kila mmoja ahudumiwe na nafasi yangu hatimae itafikiwa.

Naenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki, ikiwa ni siku ya jumamosi. Siku hii naenda katika ibada ya sabato. Mimi hua na shiriki katika kanisa la sabato. Na hua najihisi vizuri sana ninapoenda kushiriki na kuomba na vile vile kuimba nyimbo za njili humo ninapo shiriki katika ibada.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa shangwe na nderemo, pamoja na familia na marafiki, hao ndio watu wangu wa karibu. Na naweza nikakumbuka siku ambayo nilifanya sherehe nzuri sana, nikiwa katika umri wa miaka ishirini, nilifanya sherehe kubwa sana ambayo nilialika marafiki pamoja na familia. Chakula ninachokipenda ni keki wakati ninaposherekea siku hii, vile vile na soda na sharubati. Ningependa kupokea zawadi aina ya simu na mavazi na viatu.

Naam natumia simu kila siku kwa muda wa masaa manne na programu ni nazo kwa simu ni programu kama vile za hesabu za kuifadhi maneno kwenye simu na pia programu za kuandika na kuna kili vitu. Simu yangu ya kwanza ilikuwa simu aina ya kidigitali, aina ya Nokia na ningependa vile vile kueleza jinsi imenisaidia kwa maisha yangu Kwa kunirahisishia kazi, nimeweza pia kuongea na familia yangu kwa urahisi na muda mzuri wakuzima simu ni muda wa saa sita usiku.

Naam, ninatumia wifi wakati ambapo niko kazini na niko nyumbani sababu wifi inasaidia sana katika utumaji wa mambo kwenye simu na wakati niko kwa safari natumia data nanunua data kwa kupitia njia ya simu Kisha natumia nikiwa kwa safari Lakini kwa mara mingi huwa mimi natumia wifi.

Na mchana baada ya kazi ukiisha huwa na shiriki katika mambo ya mazoezi na naanza kupumzika ikifika masaa ya saa kumi na mbili jioni. Na za shereza jioni huwa sizifanyi katika wiki huwa na zifanya tu katika jumamosi na jumapili. Na ninavyo jiandaa kulala najiandaa kwa kuoga na kwa kunywa chai na kwa kuhakikisha kuwa nimekula, chakula, nikawa, nimeshiba. Na furaha nina yopata ni wakati wajioni Wakati ya ambapo nimemaliza kufanya kila kitu ambacho nina paswa kufanya.

Naam, ninapenda mwanga wakati kwa sababu ya macho. Mwanga mkali uko na uwezo wakuharibu macho. Kwa hivyo, wakati wa usiku, huwa minapendelea mwanga wakati. Sio kwangu pekee yangu bali pia kwa wali ambao wanatumia njia ama kwa madereva wengine.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kupika vyakula, vyakula kama vile ugali, kwa mboga ya kiasili, na vile vile kupika pia viazi, hii ni shuguli ambayo naipenda na naifurahia. Na kila wakati ninapokuwa na muda wa bure, ninajihusisha katika shughuli hii, na ninafurahia pamoja na familia yangu, tunapokuwa tukipika pamoja.

Napenda kuenda sinema mara mbili kwa mwezi. Wakati huu naenda nikiwa nimepata muda wa bure. Naenda pamoja na familia yangu. Tunatazama filamu mbali mbali za nche za kima taifa. Na tunajivinjari pamoja na kukula popcorn. Pamoja na kunywa sharubati na soda.

Kutokana na vitisho vya mtandao najilinda kwa kutumia VPN au proxy kwa simu, kwa teknolojia, hivi inanisaidia vile vile. Na jilinda pia na usalama wa mtandao haswa wa Google ama wa Google Chrome. Na jilinda sana wako na oparesheni ya usalama ambayo inalinda watu dhidi ya vitisho vya mtandao.

Timu yangu ninayopenda ya kushiriki ya mguuni timu ya Arsenal. Arsenal ni timu ya uko uingereza. Nimeanza kupenda hii timu kutoka mwaka wa 2016. Na kumbukumbu ni ambalo nikonalo la hii timu ni pale ambapo walipo weza kulishinda Manchester United. Mchezaji ambaye ni ninapenda katika hii timu ni Thierry Henry. Huyu nimchezaaji ambaye akona nidhamu na vile vile akona tajiriba na timu yangu inapo shinda n jivinjari pamoja na mashabiki na marafiku wenzangu Tunasherehekea kwa shangwe na vigelegele.

Naam ninatumia video kwa mawasiliano, haswa kwa ndugu na watu wa familia ambao wako nchi za ng'ambo. Huwa tunawasiliana nao kwa kupitia mfumo wa video na mfumo huu umetusaidia sana kuonana kwa ukaribu na kuongea, vile vile imetusaidia kwa kuweza kutupa furaha kama familia ya wale ambao tunaishi mbali na nchi zingine.

Mfereji wa TV ninaoufuata ni mfereji wa DSTV. Mfereji huu huko na chaneli kadha wa kadha kama zile za kandanda, za habari za kimataifa, za kivita, za michezo na za filamu pia vile vile. Kwa hivyo huwa nafuatilia sana mfereji huu wa DSTV.

Aliye nifundisha jambo muhimu naweza kusema kuwa ni mke wangu alifunza kuhusu mambo ya nidhamu. Mambo vile vile kama vile ya kuto jihusisha na mambo ya kunywa pombe. Na hiyo imenisaidia sana katika maisha yangu na nina mshukuru sana.

Huwa siweki pichazangu mitandaoni kwa sababu umu. Mitandaoni sikuizi watu wameja ambao, si watu wa zuri. Haswa kwa mambo ya usalama. Unapata kuwa mtu anaweza akachukua zile pichazako na kuzitumia kuwahadaa watu au kuwapora watu mamilioni ya pesa. Kwa hivyo huwa mimi siweki pichazangu mitandaoni.

Naam mimi ni mtu mbunifu, niko na kipaji cha kubuni vit ainaaina kama vile uchoraji, kumbuni pia mitindo ya kimavazi, kubuni pia vile vile mitindo ya magari, na mitindo pia vile vile ya manyumba vile vile.

Kampuni ninayoiamini ya teknolojia ni kampuni ya Tesla. Kampuni hii imeweza kutengeneza magari yanayotumia umeme na hayatumii mafuta. Na vile vile yameweza pia kutengeneza bidhaa kielektroniki ambazo zinasaidia sana binadamu na teknolojia yao iko kwa hali ya juu na usalama wao ni bora kabisa.

Mkate ni naoupenda ni mkate mweupe, mkate ambao umetengenezwa kwa ngano na maziwa. Mkate huu naupenda kwa sababu unapo ukula na unakunywa pia vile vile chai. Unakuwa ni mtamu sana na unashibisha na huwa ni naukula wakati wa asubui, wakia mshakinywa, ninapo jitayarisha kuenda kazini.

Naam, ninapendelea mahali pakimya, haswa kwa sababu ya kazi ninayoifanya, sipendi mahali ambapo kuna kelele. Mahali pa kimya panasaidia mtu kueza kufikiria vizuri, kuweza kuwa na mpangilio wa kilini, na pia vile vile kueza kuwa na amani, rohoni. Pali pakimia ni pali ambapo pia roho mtakatifu anapenda kutulia vile vile.

Ndiyo ninapenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu sana na kiko na manufa mengi ya afya. Haswa kwa mtu ambaye napenda kula nyama nyeupe. Samaki ni chakula ambacho upatikana katika ziwa na katika bahari. Na minapendelea samaki ambao wanapatikana katika bahari ya chumvi.

Njia ni nayo tumia kwa usafiri kila siku ni njia ya barabara kwa kutumia gari. Njia hii ya usafiri inaniwezesha kufika mahali ambapo nataka kwa muda wa haraka. Na vile vile jioni pia ninaporudi nyumbani na tumia mbinu hii ya usafiri aina ya gari kwa sababu pahali ambapo ninafanya kazi ni mbali kwa hivo siwezi kuenda kwa njia ya kutembea kwa miguu.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni kuwa kinatupatia malipo kwa muda unaofaa. Vile vile kina zingatia wakati ambapo mtu amekua mgonjwa, inaleta usaidizi, inajumuisha familia na watoto. Na vile vile inaonyesha nidhamu na upendo kwa wale ambao ni mamemba wa shirika lile.

Napenda kula nje kwa sehemu ambayo kuna bustani na kuna maua na nyasi, huwa nakaa chini ya kivuli ya mti, pahali ambapo ninaweza kuwa mbali na jua, na hapo ndipo pahali huwa ninapata kula vyakula vya aina aina ikiwemo nyama kwa maji baridi.

Aina ya keki ninayopenda ni keki ambayo imetengenezwa kwa kutumia maziwa, na keki hii ikona sukari, na vile vile imeweza kuongezwa unga ule ambao ni wa wimbi. Keki hii inapendeza, na vile vile ninapokula, ninajihisi, niko na furaha, na ninaweza kushiba.

Naam ninaanda ripoti za kazi kwa kuandika kwenye daftari na vile vile kwa kutafiti kwenye kompyuta na kwa kuuliza pia wenzangu kazini kuhusu yale maswali ambayo siyajui. Vile vile ninaangalia pia katika daftari langu pali ambapo nimeweza kuna kili mambo kadha wa kadha kuhusu ripoti.

Naam hua napiga kura maanake kura ni haki yangu ya kikatiba kama mwananchi wa Kenya. Huwa ninapiga kura ili kuchagua viongozi bora na kuondoa pia vile vile wale viongozi ambao hawajafanya kazi. Kupiga kura ni haki ya kila mwanadamu ambaye ni mzalendo katika nchi yake ambayo anaishi.

Rangi ni naopenda kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe. Rangi hii inasaidia sana kuleta mandhari nzuri na kuleta pia vile vile mawazo mazuri katika nyumba. Rangi hii vile vile inasaidia pia kwa kupatika na kwa fitu kwa urahisi kwa mfano kama unatafuta kitu kilichopotea. Nyumba yenye rangi nyeupe inakurahisishia kazi ya kutafuta na vile vile inaleta mwangaza ndani ya nyumba.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuendesha magari au safari rally. Mchezo huu ni ule ambao magari ya naweza kushindana kwa kasi na anayebuka mshindi anaweza kutunikwa zawadi ama hata vile vile kupewa gari. Mchezo huu unachezewa katika uwanja wa magari.

Mahali ambapo nimewahi kusafiri mahali pazuri ni katika mbuga la wanyama, mbuga kwa jina maasai mara. Mbuga hii ikona wanyama kama vile Simba, kama vile Kunguru, kama vile Ndovu. Wanyama hawa ni wanyama pori na wanapendeza sana wakati unapo hajivinjari.

Mchezo ni nayopenda kushiriki ni mchezo kama vile wa kandanda ama boli na sababu inafanya napenda mchezo ni kwa sababu huwa inanipa furaha wakati ambapo naona timu mbili wakiminyana kwenye uwanja na wakati ambapo nilitazama huu mchezo siku ilinishangaza ni siku ambaye mashabiki waliamua kutupa mawe na kuruka kuingia kiwanjani. Ningependa kutazama hii mchezo Ama huwa natazama huu mchezo Kwa runinga sana sana na ni wakati natazama yu mchezo Najihisi mtu mwenye furaha.

Naam nimewahi kufuga mnyama, mnyama wa aina ya bata, mnyama huu nilimfuga ili niwez kumla kwa nyama na vile vile mayai yake nayatumia kutengeneza vitoweo aina kwa aina na mnyama huyu hanamambo mengi, anastahimili magonjwa na vile vile ni mnyama ambaye hako natabia nzuri na analinda kuku, wasije wakaliwa na mwewe.

Naam kumbukumbu nzuri kutoka ututoni ni ule ambao nilikuwa nacheza kandanda au boli pamoja na watoto wenzangu, tulikuwa tunatengeneza timu mbili, kisha tunafunga makaratasi kwa pamoja na tunaitumia kama boli. Kumbukumbu hii ni ya furaha sana kwa sababu tulicheza tukiwa watoto na tulifurahi kucheza huko kijijini.

Chakula chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu ni chakula kwa jina pizza. Chakula hii kinatengenezwa kwa kutumia viungo kama vile nyanya, vitungu, pilipili hoho, mayai, vile vile mafuta na nyama. Na chakula hii nitamu sana na nilieza kufurahia na kuipenda.

Napenda sanaa kwa aina ya muziki. Sanaa ya muziki ni kitu ambacho kina nifurahisha sana kwa vile ni ninakipaji cha kuimba. Na napenda kutunga nyimbo vile vile kuandika nyimbo, haswa nyimbo za injili. Kwa hivyo sanaa hii ya muziki ni kitu ambacho kina nifurahisha sana na wakati ambapo niko kwa muda wa bure huwa ni najihusisha na sanaa hii ya muziki.

Naam, huwa ninasafisha vifaa vyangu mara moja kwa siku. Hii ni wakati ambapo nimetoka kazini nahakikisha kuwa nimesafisha vifaa vyangu. Na hii ninaifanya kila siku ili kuweza kuzingatia usafi. Manake usafi ni mzuri sana unapozingatiwa. Inatusaidia kujiepusha kwa magonjwa na mambo mengi.

Hili kuongeza uzalishaji wangu natia bidi na amka mapema kwa asubuhi na ninahakikisha kuwa nimetumia masaa yote kwa siku. Ninajiepusha na kutizama mtandao sana nahakikisha kuwa nimezima simu nahakikisha vile vile kuwa nimezima radio na runinga ili mawazo yote yawe katika uzalishaji.

Naam, ninafanya mazoezi jioni, ninapotoka kazini, ninapotoka kazini naenda naoga, baada ya kuoga navaa nguo zangu rasmi za mazoezi, kisha nafanya mazoezi kwa aina ya kukimbia, nafanya pia mazoezi ya kutembea, nafanya pia mazoezi ya kuinua vyuma, na vile vile mazoezi ya kuruka viunzi na kuruka kamba.

Filamu ninazozipenda ni filamu ambazo zinachekesha, almaarufu komedi. Filamu hizi huwa zinanipa furaha sana haswa wakati ambao nimetoka kwa kazi ngumu ama nimekua na siku ambayo imekua ambaya. Filamu hizi za komedi huwa zinanipa furaha. Ninapotazama ninahisi mtu mwenye furaha sana rohoni.

Naam huwa napenda kutembea mistuni kwa sababu ninapotembea mistuni, ninakua na mawazo yalio machache naweza pia nikavuta hewa safi maanake pahali ambapo kuna miti hewa huwa ni safi sana na hivyo basi inasaidia katika afya ya binadamu utembeaji kwa mstuni.

Naam, napenda kutembea mstuni, napenda pia vile vile kutembea kwenye ardhi kavu, napenda pia vile vile kutembea kwenye barabara ya lami, pia kwenye barabara ya vumbi, ninapokuwa nafanya mazoezi yangu jioni baada ya kutoka kwa kazi. Hii ndiyo masehemu ambayo napenda kutembea.

Katika kazi yangu ni ningependa kufikia umri wa kustaafu. Apo ni kifika umri wa kustaafu, nitapata marupurupu ya uzeeni, pamoja na fedha ambayo wanapea wale ambao wamekaa kwa kazi kwa miaka mingi. Kwa hivyo ningependa kukaa ili niweze kupata tajiriba na niweze kupata uzoefu. Hadi ambapo nitafika umri wa kustaafu katika kazi.

Naam huwa nasherehekea mafanikio ya timu kwa shangwe na vigelegele. Ninahakikisha kuwa ninaenda pahali ambapo wanatimu wenzangu wapo. Tunakunywa vinywaji, vile vile tunachoma nyama, nyama yambuzi, tunakula kwa pamoja, tunanywa maji baridi, tunacheza densi kwa kusikiliza muziki. Na hivyo ndivyo tunavyofurahia.

Naam, ninaweza kuishi bila teknolojia. Kama sisi binadamu, tunafaa kujiepusha na uzoefu ama uraibu wa teknolojia. Kwa hivyo, wakati mwingine ninakaa hata wiki nzima bila teknolojia. Lakini, nina uhakika kuwa teknolojia ni wa muhimu. Hilo nalo nakubaliana nalo.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia zaidi ni mafunzo ya hesabu na mafunzo ya kuhifadhi hela kwenye rekodi. Mafunzo haya ya menisaidia kwa maana kila hela au kila senti linalo tumika kazini inapata mahali ambapo imeifadhiwa na inatumika kwa vizuri na vile vile tarakilishi au kompyuta inatusaidia pia kuhifadhi hesabu. Kwa hivyo, kitu ambacho nimepata kujifunza ni kuhifadhi hela kupitia mfumo wa teknolojia.

Nahifadhi data yangu katika barua pepe, nahifadhi kama vile picha katika barua pepe, nahifadhi pia video katika barua pepe, na data nyinginezo nahifadhi katika simu yangu, yaani smartphone, hapa ndipo ambapo nahifadhi data yangu, data nyingine nahifadhi pia kwenye kompyuta.

Naam nimewahi kununuwa tiketi za Tukio, kulikuwa na Tukio kilichokuwa kinaendelea jiji kuu la Nairobi, Tukio hili lilikuwa la magari yaliyo, tengenezwa kwa miundo, wakadha, wakadha. Kwa hivyo Tukio hili lilikuwa limenifurahisha, kwa hivyo nikanunua tiketi hili niende kujionea haya magari ambayo yameundwa kwa mbinu za kisasa.

Naam ninapenda asali. Asali ya nyuki huwa ikona manufaa mengi sana kwa binadamu. Haswa upande wa afya. Asali unapea binadamu afya nzuri. Haswa kama mtu akona changamoto za homa ama changamoto za kuwa na shida ya kifua. Asali inasaidia. Vile vile asali pia inasaidia kuosha damu na inasaidia pia kuosha tumbo.

Naam wakati wajua kali hua napenda kunywa maji baridi, vile vile napenda kuvaa mavazi ambayo hayana joto mwilini, vile vile pia napenda kukaa kwenye kivuli au chini ya mti, hapo ndipo pali ambapo unakaa naweza kupata kupunga hewa baridi, ama wakati mwingine ninaenda kujivinjari kwenye maji na kuogelea.

Napenda kutazama michezo, haswa michezo kama ya kandanda au boli, huwa napenda kutazama kwenye runinga pamoja na marafiki zangu huku tukiburudika kwa vinywaji. Haswa wakati ambapo kuna mashindano ya kandanda, huwa napenda kutizama timu yangu ambayo napenda ambayo ni timu ya arsenal, timu hii ni timu ambayo ikona wachezaji, shupavu sana duniani.

Nam ninapenda kusikiliza muziki wa jadi, muziki kama vile zilizopendwa au lingala, muziki huu ulikuwa na maadili mema, muziki huu ulikuwa unafunza vijana, dhidi ya mihadarati, ulikuwa unafunza vijana pia dhidi ya usherati, na ulikuwa unasaidia kuelimisha jamii kwa jumla, na ulikuwa muziki wakuburudisha, na kila ambapo kila wakati unapo usikia muziki huu unakuwa na furaha.

Nashughulika kwa kazi ya dharura kwa kugawa kazi kwa wenzangu ambao hawana kazi vile vile tukiwa pale kwenye ofisi unapata kuwa kuna teknolojia tunayotumia kurahisisha kazi ama kuharakisha kazi haswa wakati kazi ni kazi ya dharura teknolojia hii ni kutumia kompyuta au kutumia simu vile vile tunatumia pia teknolojia ubunifu kuhakikisha kuwa kazi za dharura tumeweza kushugulikia.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni tabia ya nidhamu, tabia hii huwa inanipendeza sana kwa wengine, tabia pia nyingine ni tabia ya upendo na tabia ya ukarimu, tabia hii huwa inanivutia sana kutoka kwa wengine na watu ambao wakona tabia hizi tatu ni watu ambao huwa mara kwa mara ni marafiki zangu wakaribu.

Naam hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya hewa aina ya mvua. Wakati kuna mvua mimea ya naweza kumea. Na sisi kama binadamu tunaweza pata chakula. Vile vile wanyama pia wanaweza pata vyakula. Kama vile ng'ombe anavyo kula nyasi. Pia binadamu tunaweza tukapata pia vyakula. Na pia vile vile maji ya kunywa inapatika. Na kwa hivyo mimi huwa napenda hali ya hewa ya mvua.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni programu kwa jina Spotify. Programu hii ni programu ya kutiririsha muziki ama programu ya kuchezea mziki mbali mbali. Programu hii huwa inanisaida sana wakati ambapo nipo kazini. Ninaweza nikasikiliza muziki aina mbali mbali kupitia hii programu ya muziki kwa jina Spotify.

Kunapo kuwa na tatizo kazini na lishambulia kwa kuweka heshima, vile vile kwa kukua mfano mzuri, vile vile nina hakikisha kuwa, nimeweza kuongea na watu kwa lugha ya upole na lugha ya unyenyekevu, hili niweze kuelewa makosa imetokea wapi, vile vile ninaweza pia kuwa na mkutano na wale ambao wameweza kuchokozana na kueza kutatua hili tatizo kazini.